Timu ya michezo ninaoifuata na ninaoipenda zaidi ni ya Kenya ya urogbi, hasa Kenya saba, naipenda juu ya kasi yao, nguvu na ile roho ya kupambana hadi mwisho. Hata wakipoteza, bado wanacheza kwa moyo na hiyo inanifanya nijivunie. Ukiona wanapo shika mpira na kukimbia, unajua tu hii ni Kenya, hakuna mchezo wa kujifanya. Ni timu ninaifuatilia kwa sababu wanapo wakilisha juhudi na ujasiri. Si majina makubwa tu. Wanacheza kama wachezaji ambao wanajua kile wanachokifanya.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini kwa kiasi na kwa tahadhari, nafanya hivyo hasa pale ninapojua ninachotaka, naangalia bei, nasoma maoni ya watu wengine, na nahakikisha muzaji anaaminika. Sipendi kununua kwa pupa nikipata kitu dukani karibu na bei sawa nachagua dukani. Uhalisia ni huu. Kununua mtandaoni ni rahisi na kunaokoa muda. Lakini pia kuna hatari zake. Ndiyo maana nachanganya wakati mwingine mtandaoni wakati mwingine uso kwa uso.

Napunguza plastiki kwa njia ndogo za kila siku ambazo zinanisaidia kushirikiana na mazingira kwa utulivu. Kwa mfano, natumia begi za kitambaa ninaponunua madukani najaribu kuepuka bidhaa zilizojaa ufugaji wa plastiki. Chupa za maji na boksi za chakula ninazotumia najaribu kuzitumia badala ya kuacha mara moja. Wakati mwingine, ninachagua glasi au chuma badala ya plastiki hasa kwa bidhaa zinazoweza kudumu. Uhalisia ni huu. Siwezi kuondoa plastiki kabisa, lakini kila hatua ndogo ni kujaribu kuwa na busara. Napendelea njia hii kwa sababu inanifanya nifikirie mara kwa mara. Je, nikitumia tena au, nisipotumia, itakuwa taka, na hata hatua ndogo, kama kutumia begi moja tena, inabaki na maana. Hii ndiyo njia ya halisi ya kushughulikia plastiki. Haionekani sana, haiko kwenye picha, lakini inabadilisha tabia na moyo.

Kwa kweli, napendelea kunywa, lakini si kwa shinikizo, ni kwa sababu ni rahisi na hufanya ni jisikie nadhifu. Ndevu zina mvuto wake, lakini zinahitaji muda, unyenyekevu na mara nyingine, huchanganya hali ya kawaida. Nilipochagua kunyoa sikwa mtindo pekee, bali niku uhakika wa utulivu na hurahisi wa kila siku. Ni nadra kwa sababu si kila mtu huzingatia hisiya ndogo zinazokuja na hatuwa hii ndogo ya kila siku. Kunyoa si tu tabia bali ni njia ya kujijali kimya kimya bila kelele, bila ushindani, tu rahisi na hali ya kawaida ya maisha.

Napenda kucheza mchezo wa PS5 na marafiki zangu si kwa sababu ya mchezo pekee, bali kwa sababu tunacheka, kushindana kidogo na kuzungumza kwa urahisi. Tunapocheza mara nyingi tunazungumza kuhusu mambo ya kawaida. Kila mmoja anashirikisha mawazo yake, kicheko kidogo, au hata kuishia kubishana kwa mchezo. Ni raha ya kawaida. Si ya kelele nyingi au kibaraka cha mtindo. Ni halisi kwa sababu hii ni sehemu ya kawaida ya maisha yetu. Ambapo mchezo unakuwa chombo cha kushirikiana, kushikamana na kujisikia huru. Si tu burudani. Ni tukio la sasa la kawaida lakini linabaki moyoni.

Mara nyingi wikendi nakaa kimya kidogo nikijipumzisha. Nasoma kitabu na kunywa chai polepole, nikiangalia filamu zisizo na kelele. Au kutembea kwenye maeneo tulio nayo karibu. Mara nyingine nakutana na marafiki lakini si kwa shinikizo. Tunazungumza kidogo, kucheka kidogo, kisha kila mmoja anarudi kwenye utulivu wake. Ni halisi kwa sababu haionekani kwa wengine, ni muda wa sasa tu. Ambapo nafsi inapata pumziko, mawazo huzunguka kwa utulivu na kila hatua ndogo ya kawaida inakuwa yenye maana.

Mara nyingi asubuhi nakula chakula cha kawaida rahisi kinachonipa nguvu tu. Mara nyingine ni mkate na mayai au wali kidogo na mboga na kunywa chai au kahawa taratibu. Si sherehe ya chakula, si kitu cha kupendeza macho ya wengine. Lakini kila kipande cha chakula kinanisadia kuamka taratibu, kujianda kwa siku na kuanza kwa utulivu. Ni halisi kwa sababu ningazi ya kawaida ya maisha. Kitu kidogo kinacho jitokeza kila siku lakini kinabaki ndani kama urahisi na amani ya sasa.

Ninahifadhi pesa kwa taratibu ndogo bila kelele. Kila mwezi ninaweka kiasi kidogo upande mara benki, mara chumba cha akiba bila kusherehekea. Sikuhusu kiasi kikubwa au fahari ni hatuwa ndogo zinazobaki kimya kimya. Lakini zinanisaidia kujiweka salama kwa dharura au siku zijazo. Ni halisi kwa sababu hakuna mtu anayeshuhudia, hakuna sherehe, si kitu cha kushangaza, ni kitendo cha kawaida, cha akili na moyo, kinachojenga usalama kwa utulivu wa kila siku.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kenye mazungumzo ya kweli na kimya chenye mahojiano au porojo ya maisha ya kawaida. Sio mashindano yenye vurugu au vicheko vya sauti kubwa bali ni ile aina ya kipindi kinacho kupeleka ndani ya maisha ya mtu. Jinsi wanavyo shughulika na changamoto ndoto zao na utulivu wao wa kila siku. Kila neno lina uzito, kila kitendo kidogo, kina maana. Ni halisi kwa sababu hakuna kamera au sifa zinazohitajika. Ni tukio la sasa tu ambalo, linagusa moyo na akili kimya. Likifundisha kuona maisha kwa macho ya utulivu na unyenyekevu.

Kumbukumbu zangu za shuleni ni ndogo kimya lakini zinazobaki moyoni. Nakumbuka wenzangu wakicheka kidogo kwenye mapumziko. Mwalimu akifundisha kwa utulivu. Na vile vipeperushi vidogo vya karatasi vinavyopitishwa dirishani. Mara nyingine ni kujaribu somo gumu au kushiriki mchezo mdogo wa mpira. Kisha kurudi darasani bila kelele. Ni halisi kwa sababu hakuna sherehe kubwa au tukio la ajabu. Ni hisia ndogo za kila siku, tabasamu la rafiki, au kipande cha utulivu, kinachojenga kumbukumbu. Hizi ndizo kumbukumbu zinazoshikilia moyo, kimya, hata baada ya miaka mingi.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli, lakini kwa nadra tu na kwa hali ya kawaida. Sipendi kuvitumia kila siku, mara tu napo vaa ni kwa sababu napenda rangi hau mtindo wake, sisha huku ya kila wakati. Hii ni nadra na halisi kwa sababu si kila mtu hufanya hivyo kila siku. Ni kitendo kidogo kimia kinachobaki ndani kama furaha ndogo ya mtindo bila kusherekea hau kuonyesha wengine.

Utotoni, nilipenda kukimbia nje na kucheza kimia na marafiki zangu. Hakukua na mipango mikubwa au vitu vya gharama. Tulijenga michezo yetu wenyewe, kucheka, kukimbia, au kutazama ndegea ngani, au wanyama wachache. Mara nyingine nilikaa kimia ni kisikiliza hadithi za wakubwa, au kuangalia mandhari ya kawaida ya karibu. Ni halisi kwa sababu haikuwa tukio lajabu, bali ni hisia ya uhuru na furaha ndogo ambayo ilibaki moyoni. Sasa. Tukio ndogo kimia lakini iliyo shikilia ndani kwa miaka mingi.

Kwa kawaida, ninalala masaa saba, hadi masaa nane usiku. Sina utamaduni wa kulala kwa muda mrefu sana. Au kwa saa zisizo za kawaida. Kila usiku huwa na utulivu wake, napumzika, kurudi usingizi mara chache, pale ninapozinduka. Na mwili unanisaidia kuamka tayari kwa siku mpya. Ni halisi kwa sababu hakuna kelele. Ni kitendo cha kawaida, cha kila siku. Kinachobaki ndani ya mwili na akili. Bila mtu mwingine kuona lakini kinanisaidia kimya kuishi vizuri.

Mimi napenda kupiga chombo cha gitaa. Ni jambo ambalo linanifanya nijiskie tofauti kabisa. Sipigi kila wakati, lakini pale ninapoketi kimya na gitaa mikononi. Kila strumu inanifanya nijisikie sasa na sasa. Kama kila sauti inanigusa moja kwa moja kwa hisia zangu. Si kuhusu kuimba au kujionyesha kwa wengine. Mbali ni wakati wangu binafsi na utulivu na furaha ndogo mara nyingine nakaa tu nikijaribu midundo michache nikifuatilia kila tone la sauti na kuona jinsi kila kipeperushi, cha mkono, kinavyo unda mziki ni halisi kwa sababu si kila mtu ana nafasi ya kujikumbusha hivi kupiga gitaa ni njia ya kuzungumza kimya na nafsi yako. Kuunda hisia bila maneno na kupona kidogo kutoka kelele za dunia. Hata wakati wenzangu hawapo au hakuna mtu anaisikia mziki huu hubaki ndani ukijenga utulivu na kurudi kidogo kwa furaha ya kweli.